Napenda kununua vitu madukani au sokoni hasa mahali penye bei nafu na bidhaa bora. Pia napenda kununua kwenye maduka makubwa kwa vitu ya matumizi ya kila siku. Wakati mwingine utumia ununuzi wa mtandaoni kwa sababu ni raisi na uwokoa muda. Napendelea maeneo yenye mpangilio mizuri na huduma mzuri kwa mteja. Kwa ujumla napenda sehemu zilizo na uruahisi ubora na bei ni mzuri.

Kinacho nifurahisha sana ni kufanikisha malengo nilioweka. Pia ufurai ni naposaidia wengine na kuona wanapata mafanikio. Muda ni nao tumia na familia au marafiki uniletea furaa kubwa. Ufanya jambo, ninalipenda, unifanya, nijisikie, nimeridika. Kwa ujumla, furaha yangu utokana na mafanikio. Mahusiano mazuri na amani ya moyo.

Ninawakaribisha wafanya kazi wapya kwa heshima na ukarimu. Kwanza ninawakaribisha kwa maneno mazuri na kuwatambulisha kwa wengine. Kisha nawasaidia kuelewa mazingira ya kazi na majukumu yao. Pia, hujitolea kuwasaidia pale wanapo hitaji msaada. Kwa kufanya hivyo, huwafanya wajisikia huru, kuthaminiwa na sehemu ya timu.

Mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi lakini muhimu. Mara nyingi nafanya kutembea kwa miguu au kukimbia kidogo asubuhi au jioni. Pia nafanya mazoezi ya kunyosha mwili ili kupunguza maumivu na uchovu. Wakati mwingine, nafanya mazoezi ya nguvu kama push-ups au sit-ups nyumbani. Kwa ujumla, mazoezi hunisaidia kubaki mwenye afya, nguvu na umakini.

Chakula nina cho kula mara nyingi asubui ni chapati au mkate pamoja na chai. Wakati mwingine na kula uji wa mahindi, hasa na nikitaka kitu chepesi. Pia napenda kula mayai au matunda mara chache. Chakula hiki hunipa nguvu za kikuwanza siku vizuri. Kwa jumla napendelea kufungua kinywa raisi na chenye lishe.

Ndio, ninafuata matukio ya kimataifa, nafuatilia habari kupitia televisheni, mitandao ya kijamii, hii hunisaidia kuelewa ni kinachoendelea duniani na jinsi kinavyo athiri nchi yangu. Pia, huniongezea maarifa na mtazamo mpana wa mambo ya dunia. Kwa ujumla, kufuatilia matukio ya kimataifa ni jambo muhimu kwangu.

Nina poanza kazi. Kitu cha kwanza ni kupanga na kupitia kazi za siku. Na angalia vipaumbele na kueka mpangilio wa kile kinachopaswa kufanyika kwanza. Kisha nakikisha eneo la kazi liko safi na tayari. Bada ya hapo naanza kushugulikia kazi muhimu zaidi. Njia hii unisaidia kufanya kazi kwa utulivu na ufanisi.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni FC Barcelona. Naipenda kwa sababu ya mtindo wao wa kucheza na pasi za haraka na umiliki wa mpira. Barcelona ina historia kubwa na wachezaji wengi waliobadilisha soka duniani. Kauli mbiu yao ya more than a klub inanivutia kwa sababu inaonyesha dhamani ya zaidi ya mchezo. Pia napenda jinzi wanavyowapa nafasi vijana kupitia akademia ya la masia. Kwa ujumla, Barcelona ni timu inanipa furaha msisimuko na heshima kwa mchezo wa soka.

Michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu na basketball. Napenda mpira wa miguu kwa sababu una msisimuko, mbinu za kushangaza na unaunganisha mashabiki kutoka sehemu mbali mbali. Basketball hunivutia kwa kasi yake, mashambulizi ya haraka na mbinu ya kupekee ya wachezaji. Pia napenda kutazama michezo ya kimataifa ili kuona timu na wachezaji bora wakicheza. Kwa ujumla, michezo hii hunipa burudani, msisimuko na furaha kubwa.

Nguvu zangu kazini ni ushirikiano, ni tamu na kupanga kazi vizuri. Nina uwezo wa kusikiliza wenzangu na kushirikiano nao kwa heshima. Pia nina nguvu ya kumaliza kazi kwa haraka na kwa ufanisi bila kuchoka. Uwezo wangu ya kutatua matatizo na kuboresha mpangilio pia ni faida kazini. Kwa ujumla nguvu zangu zinaniwezesha kufanikisha kazi na kudumisha uhusiano mzuri wa timu.